Minapenda ugali kuliko wali kwasabu mikivyangu ugali nohuwa naeza shiba fiti na ndo nimezoea kukula kulingana na wali ni kila wali huwaa nahisi njaa mapema pia afadhali ugali kuliko wali kila mtu pi akona venye amezoea.

Ee mimi hupenda kutumia video kwa mawasiliano huwa inasaidia kuona uso ya mtu na hisia zao mkiongea kuliko mkiongea na phone call pia huwa mazungumzo huwa ya karibu na ni ya wazi pia unaona ni kama mko pamoja na huyo mtu hapa ata kama ni nyuma ya kioo screen.

Kununuwa vitu mtandaoni hua napenda na pia kuna masaa hua sipendi lakini hua napenda kwa sababu ni raisi. Na iko na muda naeza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja. Na kupata bidhaa bila kutoka nyumbani lakini chenye huwa naogopa ni uneza pata ni pengine wamekudanganya. Na hivo unaenda unapata vitu ambavyo hukuwa umeitisha ama umeitaji.

Mara nyingi chakula mimi huwa napenda kukula ni mchele maragwe au mboga na ugali kwa sababu hiyo ndo inaeza patikana haraka na hiyo ndo mtu huweza kupika haraka na ndio inashibisha. Na hunipa nguvu za kufanya kazi zangu za jioni sana sana kwa sababu ivo.

So kuhusu tathmini ya kazi najihisi nina fursa nzuri ya kujifunza na kujiboresha inanisaidia kuona maeneo nilio bariki na yenye nilio hitaji kuboresha. Na hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii yangu na tathmani yangu ya kazi inakuwa juu.

A video mtandaoni sana sana mi uangalia Youtube ama mtandao ya kijamii na pia kwenye tovuti za elimu pia. Mara pia video zinazonipa burudani. Kujifunza ujuzi huu pia au kujifuatilia bari na mada zinazonivutia. Sana sana. Natijio ama po.

Mimi na marafiki zangu si hutoka kama minimesema weekendi Nuna tunakunywa kama uji. Tunatulia, tunacheja, alafu sasa kama ni sunday jumapili sasa. Narauka unaenda hivyo kanisa alafu narudi kwa nyumba sasa kutulia ukingojea sasa Monday sasa uingie kazi sasa.

Mii leo niliamuka kitu saa mbili na dhati hapo nikakunywa chai na mandazi na kitu ya kwanza nilifanya tu vile niliamka kwanza ni kustretch kapiga dua alafu nikaenda kazini na siku yangu ikaisha vizuri usubuhi nilihisi vizuri kwa sababu mwili ilikua imetulia tu na imepumzika.

Tulikutana tukiwa job, siku ya kwanza hapo, mi ndo nimeenda kazi na pia ye ndo amekuwa huko ka wiki mbili sasa mi ndo ni kafika mambo huwa tunafanya pamoja ni kuenda kutembea, kuruka, kucheza kandanda. Pia kunywa uji rafiki wa ukweli anapenda kuongea mambo ya ukweli. Na ni mtu mdhaifu na mwenye heshima.

Hapo kazini mimi huwa nawasiliana na wenzangu kwa barua pepe na mikutano ama mazungumzo ya wazi. Ama pia kutumia mtandao pia but pia tunakuanga na heshima ili kufika malengo pamoja ndo ili tusiweze kukosana kwa sababu ya manenu tu ivo. Kwa hivyo.

Kwa mafanikio yangu binafsi pale kazini ni ile wakati nishafanya kazini nilikuwa nafanya kwa wakati unaofaa hasa pale kama hiyo kitu ilikuwa kitu ngumu na pia mimi hupenda kuona jinsi mawazo au maumuzi yangu inavyosaidia timu. Katika kilichofanya au vyenye navosaidia kampuni na mawazo yangu.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mazingiri ambayo imetulia mazingira ambayo haina kila masaa kupigiwa kelele. Na mwajiri wako ni kama hujui kitu ambalo unafanya hapo. Iwe environment ambayo yenye mtu anawezafanya kazi kama akili imetulia na imepumzika ilia kue kuwa weze kuwa productive.

Nyama nayopenda zaidi ni nyama ya kuku teme tu juo mini mluhya hivi. Aru teme urundo chakula tu tamu tu. Na inalingana pia na venye inapikwa mipia migu na veje tuneza pika kuku sana nchukie lakini kwa jumla mimi napenda kuku na ugali sana sana kwa kitewewe ugali hivi na mboga apu.

Mimi kwa kivyangu mimi naona sifa mzuri ya mwenye kiongozi anafaa kuwa na ni maono wazi akuwe mjasiri wa kufanya maamuzi sahihi. Na uwezo wa kusikiliza wenzake kiongozi mzuri pia ni mtu mwenye anaeza aminika. Anayeonyesha heshima kwa timu na anaeza kuamimisha wengine kufanikisha malengo yao pamoja.

Hae, mimi naye napenda keki za choklet hivi, kwa sababu, zinaladha tamu na zinafurahisha. Pia napenda keki za matunda, kama strawberry au nanasi yenye asili inaongeza ladha ya kipekee. Na keki tu yoyote pia inakuja pia, na ikona muundo mzuri na ladha fiti pia hiyo tu unapitana nayo.

Kitaka kukaa salama dhidi ya vitisho vya mtandao. Mi naeza kakupendeleza kwanza uwe makini na taarifa unazo shiriki mtandaoni. Sipendi kubonyeza au kuangilisiana na watu. Walio katika mawasiliano yao kwasababu unapoingililia. Pia watakutumia wewe kama ukuta wakupige kabisa.

Kwa kueka afya vizuri. Mimi huwa namka mapema. Naosha mwili. Nakula vizuri. Nafanyia mwili mazoezi pia. Unaenda kwa daktari mara moja mbili kuangalia vyenye ambavyo mwili wako unaendelea au your general health. Lakini pia sana sana hufanya mazoezi.